Jee, kama napenda kufanya kazi nyumbani. Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Kazi hizi ambazo weza kunisaidia kuondoa mafikira yangu katika hali ya ulimwengu huweza kuniondolea mafikira mengi na kunipa utulivu wa akili. Hii huweza kunisaidia kuendelea na kujijua vyema. Kazi ambazo nazifanya ni kama kujioshea vyombo. Kupaka rangi kwenye kuta za nyumba au hata kupanguza kuta za nyumba. Hii huweza kunisaidia kuweza kupeleka fikra zangu mbali na kuweza kuniondolea msongo wa mawazo. Katika familia napenda pia kutaftaa. Jambo ambalo litaeza kunifanya nieze kutulia na ni kazi ya mbalo ni ya kufanya nieze kupata usiano na ulimuengu. Hii huweza kuwa kazi ambayo ni ya kupumzika, kuelewa mafikra ya watu na pia kujielewa na mazingira ambayo nimo. Hivi napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa kuwa huweza kunituliza kunisaidia kupoteza fikra ambazo ni mbaya na kuweza kunirejeshea fikra nzuri.